Wakati wa mapumziko wa mchana, mimi hupenda sana kupumzika kwa kufanya mambo haya. Kwanza, mimi hulala usingize mfupi. Kisha, mimi hunyoosha mwili. Pia, mimi hutembea kidogo nje ili kupata hewa safi. Pia, mimi husikiliza muziki mtulivu. Kusoma kitabu na makala fupifupi. Kutafakari au kuvuta pumzi kwa utaratibu kula chakula cha mchana chenye afya. Pia mimi hunywa maji ya kutosha au juisi ya asili. Mimi hunywa chai au kahawa kidogo. Pia kuzungumza na marafiki kutazama video fupi fupi za kuchekesha na kuandika mawazo au malengo ya siku. Haya ndio mambo ambayo mimi hufanya wakati napumzika mchana.

Je, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo, mimi hufuga wanyama. Mimi hufuga wanyama kwani ni shughuli muhimu sana kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Kufuga wanyama una umuhimu wake. Kwanza ni chanzo cha chakula. Pia ni chanzo cha kipato uuzaji wa wanyama na bidhaa zao huleta mapato. Na pia huboresha kilimo. Pia, mtu hupata elimu na ujuzi. Unafundishwa uwajibikaji na nidhamu pia. Pia, ni akiba na usalama wa kifedha. Wanyama ni kama akiba. Na mwisho huhifadhi utamaduni. Kwani pia hutoa mbolea na bidhaa nyingine, huboresha maisha ya kijamii. Kwa kifupi, kufuga wanyama huchangia chakula, kipato, ajira na maendeleo ya jamii. Na ndiyo maana, mimi hupenda sana kufuga wanyama. Na mimi hufuga wanyama.

Mimi huifathi data yango vepe. Kuhifathi data ni jambo la muhimu sana. Kuhifathi data, mimi hutumia njia tofauti. Kama, mimi huifathi na kala au backup. Pili, mimi huifathi kwa kulinda kwa nywila. Mimi uweka password mara kwa kompyuta, simu au akaunti zangu. Pia, mimi huifathi salamu mtandaoni. Cloud services auto incrimination kulinda data zangu. Pia mimi hupanga na futa data zisizo itajika. Na pia programu mimi ambayo mimi utumia ni programu salama mimi utumia antivirus na farewell pia. Mimi huifathi data nyeti kando kama kwenye benki. Kwa kifupi, kutumia au kuhifathi data ni jambo la muhimu sana na linafaa kufanywa kwa umakini sana.

Rangi yangu ambayo hunipendeza ni rangi nyeupe. Mimi hupenda rangi hii kwani inaashiria usafi na usafi wa moyo. Pia, hutoa hisia ya imani na utulivu. Pia, hufanya mahali paonekane pana na angavu. Nyumba nyeupe huonekana vikubwa na vyenye mwanga. Na pia inakwenda na rangi zote ni rahisi kuchanganya na rangi nyingine. Rangi nyeupe pia inaashiria mwanzo mpya nyeupe hutumika kuonyesha ukurasa mpya matumaini na mwanzo mzuri na ndiyo maana mimi hupenda rangi nyeupe sana.